Kwa kifupi ni mchanganyiko wa kuzuia mwili kukutana moja kwa moja na jua kulinda ngozi kunywa maji na kupanga ratiba ya shughli napenda kukunywa maji kwa wingi sana Wakati amboa kuna jua kali pia kutumia mafuta ya sunscreen yenye SPF ya angalau dhati na mara nyingi angalau ya dheladhini na mara nyingine napakia tena kila masa mawili au baada ya kuongelea au kukohoa jasho inasaidia sana kuzuia kuchomwa na jua, makovu na kuzeeka kwa ngozi haraka.

Hapana sipendi kula samaki. Chuki kabisa lakini si chakula ninachokipendelea. Ladha yake hainivutii sana. Na nikipewa chaguo, ningechagua vyakula vingine kama kama nyama ya ngombe au kuku. Sana sana sipendelei harufu ya samaki.

Kimsingi napenda kufuatilia mitandao ya kijami kama vile Twitter, Instagram na Facebook kwa sababu kupatikana haraka habari za kila siku na maoni ya watu mbali mbali. Pia napenda kuangalia habari kwenye runinga yaani televisioni, hasa vipindi vya habari vya kitaifa na kimataifa ili kupata taarifa rasmi na za kina. Mara nyingine pia napata habari kupitia kwa marafiki au tovuti za habari mtandaoni.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi. Hasa nilipokuwa mtoto, likuwa mzuri sana katika hiyo. Na mara nyingi nilitumia muda wangu kuunda picha mzuri na za rangi angalau kidogo. Ilikuwa jinsi ya kuenyesha ubunifu wangu na kufurahia. Hata sasa wakati mwingine ninapopata muda nanunua vitabu vya kupaka rangi. Ama hata karatasi za kuchorea na napitisha muda nikifanya hivyo vyote.

Ndiyo, napenda kwenda sana pwani, napenda upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na utulivu, unopatika na huko. Napenda sana kuogelea katika bahari, kula vyakula vya pwani, yani vitu vyote ambavyo viko huko nafurahia, kwani hunifanya nijisikie huru na kupumzika. Pia napenda kutembea ufukweni, kupiga picha na kufurahia mandhari mazuri. Hasa ninapoenda huko na marafiki zangu raha.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi upenda kupumzika kidogo na kutuliza akilimara nyingine ukaa tu na wenzangu tuki tukiongea au nashika simu yangu kuona mitandao ya kijamii, pia napenda kunywa chai, au kub kununua chakula na kula chakula nikitazama ni kitazama vitu tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii. Pia mara nyingine nafikiria mambo binafsi au kupanga kazi inayofuata ili kunsedia kurudi kazini nikiwa na nguvu na akili safi.

Sama mchezo, ntaongelea soka. Sijawai kuangalia sana soka, lakini napenda kilian mbape. Napenda kasi yake, ujuzi wake wa kushambulia na jinsi ya anavyocheza kwa mtindo wa ujasiri. Hata kama sipendi mchezo ya soka sana, kumtazama mbape kunanifanya nifurahie mechi na kushanga uwezo wake wa kipeke.

Mimi napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba, hasa inaonyesha usafi, usafi. Rangi nyeupe hutoa hisia ya upole, usafi na nafasi kubwa zaidi ndani ya chumba. Pia ni raisi kuoanisha na rangi nyingine za mapambo, kama vile samani, mapazia au picha na inafanya chumba kuonekana angavu na kisafi kila wakati.

Somo nililolipenda shuleni ni physics, yaani fizikia. Nilipenda kwa sababu linanifundisha jinsi vitu vinavyo, vinavyofanya kazi katika dunia ya kweli. Yaani mvutano, force, muendo motion, nguvu na nadharia za kiasili. Pia physics ilinifundisha ufahamu wa matatizo na mbinu za kutatua changamoto. Jambo lilonifanya nifurahi kwa sababu linachangia akili yangu kuwa makini na ya kina.

Natumia muda mwingi sana mtandaoni kwa siku kwa sababu ni aina ya uraibu kidogo mara nyingi napita kwenye mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram, TikTok au kuangalia habari mtandaoni. Pia natumia simu kwa kucheza michezo, tazama video au kwasiliana na marafiki. Hivyo siku yangu inakue imejaa muda mwingi kwenye skrini, lakini wakati ambapo niko kazini, stumii simu sana, siingi katika mtandao sana.

Kazini ninaposhughulikia makosa kwanza najiuliza sababu ya kosa na kuchambua kilicho sababisha tatiz. Kisha nakubali makosa yangu bila kujificha na kuomba msaada au kielezo wa meneja, meneja au wenzangu jinsi ya kurekebisha. Pia najitahidi kujifunza kutokana na kosa ili lisitokee tena. Kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Na mara nyingine huchukua hatia za kuzuia matatizo kama hayo katika siku zijazo. Hii husaidia kuboresha utendaji na kuonyesha uwajibikaji.

Jambo muhimu zaidi au mambo muhimu. Niliyo jifunza. Imekuja kutokana na wazazi wangu ambao walianza kunilea na kunifundisha maadili nidhamu na jinsi ya kujitambua. Walinifundisha umuhimu wa kazi kwa bidii. Heshima kwa wengine na kujiamini. Jambo ambalo limekuwa msingi wa maisha yangu hadi sasa. Kwa kweli, kila kitu kizuri nilicho jifunza kuhusu tabia na maamuzi kimeanza kwenye malezi yao.

Nilipatana rafiki wangu wa karibu zaidi nilipojiunga na chuo kikuu. Tulipatana siku ya kwanza na tukua tunafanya the same course tunaenda kanisa pamoja, tunasomanga pamoja, tunajiburudisha pamoja yaani kila kitu ninachofanya tunafanya pamoja. Ni rafiki yangu wa kweli kwa sababu ana roho nzuri, ana tabia nzuri ananisaidia kwa kila kitu ambacho ninafanya lakini kwa sasa amesafiri kuenda kutafuta kazi katika nchi ingine kwa hivyo hatukai sana na yeye kwa sasa.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye vibanda, vibandaski yaani, kama vile kukula chapati na maharagwe, ama pia kwa cafes tulivu zilizo na mazingira mazuri. Napendelea sehemu safi tulivu na zenye chakula kizuri, iwe nakula pekee yangu au na rafiki zangu. Pia napenda sehemu zenye huduma nzuri na zisizo na kelele mingi. Na pia napenda kuenda katika hoteli kubwa kubwa zinazopendeza.